Ninapenda kusafiri nikitumia gps lakini pia ninaona umuhimu wa ramani ya kawaida Kwa ulimwengu wa sasa uliojaa teknolojia gps ina rahisisha maisha sana naweza kuona mwelekeo kwa wakati halisi kujua umbali uliobaki na hata kupata taarifa kuhusu foleni au ajali barabarani Hii hunisaidia kuokoa muda na kupanga safari yangu vizuri zaidi. Pia, GPS hunipa uhakika ninapokua katika eneo nisilolifahamu hasa ni kisafiri usiku au katika miji mikubwa. Hata hivyo, ramani ya karatasi nayo inafaida zake. Kwanza, haihitaji battery wala interneti. Ikiwa simu itazimika au mtandao kupotea, ramani inaweza kuwa msaada mkubwa. Pia, kutumia ramani hunisaidia kuelewa geografia ya eneo kwa upana zaidi badala ya kufwata tu maelekezo ya sauti. Naweza kuona miji jirani, mito, milima na barabara kuu kwa mtazamo mmoja mpana. Kwa ujumla, napendelea GPS kwa urahisi na kasi yake lakini naamini kuwa ni vizuri kujua pia jinsi ya kutumia ramani ya kawaida. Maarifa yao yanaweza kuwa msaada mkubwa wakati wa dharura au katika maeneo ya mbali yasiyo na mtandao mzuri.

Ndio, nasoma gazeti mara kwa mara asa ninapotaka kupata habari za kina na zilizochambuluwa vizuri. Ingawa watu wengi siku hizi wanategemea mitandao ya kijamii, au tovuti za habari, ninaona gazeti linaupekee wake. Gazeti hunipa nafasi ya kusoma habari kwa utulivu bila kuvurugwa, na matangazo mengi au arifsa za simu. Napolishika gazeti mkononi, na hisi kama napata muda kutofakari zaidi kuhusu kile ninachosoma. Napenda kusoma sehemu mbalimbali kama vile habari za kitaifa, uchumi, michezo na makala za maoni. Makala za maoni hunisadia kuona mtazamo tofauti kuhusu maswala yanaendelea katika jamii. Pia, napenda kusoma hadithi za mafanikio au mahojiano na watu waliopiga hatua katika taaluma zao kwa sababu hunipamotisha. Wakati mwingine nasoma gazeti mtandaoni badala ya la karatasi asa pale napokua safarini au sina muda wakwenda kununuwa nakala halisi Hata hivyo, bado ninaamini kuwa kusoma gazeti ni njia nzuri ya kupanua maarifa na kubaki na ufahamu wa mambo yanayoendelea nchini na duniani kwa ujumla.

Ninapo soma habari mtandaoni mara nyingi hutembelea tovuti rasmi za vyombo vya habari vinavyo aminika. Napendelea kusoma kutoka kwenye tovuti za magazeti makubwa au vituo vya televisheni ambavyo vinawaandishi wa habari waliobobea. Hii unisaidia kupata taarifa sahihi na zilizothibitishwa badala ya uvumi unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Pia napenda kusoma habari kupitia programu za simu za vyombo hivyo kwa sababu huniletea taarifa kwa haraka pale jambo jipya linapotokea. Mbali na tovuti rasmi wakati mwingine hutumia mitandao ya kijamii kama chanzo cha kuona vichwa vya habari lakini sitegemei kabisa bila kuhakiki. Nikiona habari ya kuvutia huwa natafuta chanzo chake halisi ili kujiridhisha. Pia napenda kusoma majarida ya mtandaoni ya naochambua maswala ya uchumi, teknolojia na maendeleo ya jamii kwa kina zaidi. Faida ya kusoma habari mtandaoni ni hurahisi na kasi. Naweza kupata taarifa wakati wowote na mahali popote kwa kutumia simu au kompyuta. Hata hivyo huwa makini kuchagua vyanzo vya kuaminika ili kuepuka taarifa potofu.

Napenda sanaa ya aina mbalimbali lakini navutiwa zaidi na sanaa ya uchoraji na mziki. Uchoraji univutia kwa sababu unatoa nafasi kwa msani kueleza hisia, mawazo na mtazamo wake kwa kutumia rangi na maumbo. Napenda asaa michoro ya mandhari ya asili kama vile milima, habari au machoe ya jua kwa sababu unletea utulivu na kunifanya nitafakari. Pia napenda sanaa ya kisasa ambayo wakati mwingine uwa na tafsiri nyingi kulingana na anayeitazama Kwa upande wa mziki, naona ni sanaa ya yenye nguvu sana ya kuunganisha watu mziki unaweza kubadilisha isia kwa haraka, unaweza kunifanya nifurai, nitulie au nitafakari kwa kina Napenda kusikiliza aina tofauti za mziki kulingana na hali yangu ya siku hiyo vile vile, nathamini sana ya maigizo na filamu kwa sababu uwasilisha hadithi na mafunzo ya maisha kwa njia ya kuvutia. Kwa ujumla, napenda sanaa inayogusa isia na kuwacha ujumbe wa maana unaoweza kukumbukwa kwa mda mrefu.

Mazingira mazuri ya kazi hujengwa na mambo kadhaa yanayochangia ustawi na motisha ya wafanyakazi. Kwanza, mawasiliano ya wazi na ya heshima ni muhimu sana. Wafanyakazi wanapoweza kutoa maoni yao bila woga au kusikiliza kwa makini, hujenga imani na mshikamano kazini. Viongozi wanatoa mwongozo wa wazi na mrejesho wa kujenga huchangia hali chanya ya kazi. Pili, kushirikiana na timu yenye msaada hufanya kazi iwe rahisi na yenye mafanikio. Wafanyakazi wanaposhirikiana, kusaidiana na kuthaminiana huongeza tija ya kupunguza migogoro isiyo ya lazima. Pia, kutambua na kuthamini juhudi za mtu binafsi huongeza ari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Mazingira ya kimwili pia ni muhimu. Ofisi safi yenye mwanga wa kutosha na vifaa vinavyofanya kazi vizuri huongeza ufanisi na faraja. Aidha, uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi husaidia wafanyakazi kuepuka msongo wa mawazo Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi ni yale yenye heshima, ushirikiano, mwasiliano bora na uongozi wenye kueleweka ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa na kuhamasika kutoa mchango wake bora.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa sababu ninaamini ni muhimu kuelewa kinachoendelea duniani. Dunia ya leo imeunganishwa sana kupitia uchumi, teknolojia na siasa, hivyo tukio linapotokea katika inchi moja linaweza kuwa na athari kwa inchi nyingine. Kwa kufuatilia habari za kimataifa, napata kuelewa mpana wa masuala kama mabadiliko ya tabia inchi, biashara ya kimataifa, migogoro ya kisiasa na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mara nyingi hufuata matukio hayo kupitia tovuti za habari, vipindi vya televisioni na wakati mwingine kupitia podcasti zinazochambua masuala kwa kina. Ninapenda asa kusoma uchambuzi unaoeleza chanzo cha tukio na atari zake za mda mrefu sio tu tarifa za juu juu kufuatilia matukio ya kitaifa unisaidia kupanua mtazamo wangu na kuelewa tamaduni na changamoto za watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia Pia unifanya niwe na mazungumzo yenye maarifa zaidi na wengine Kwa ujumla, ninaona ni jambo la muhimu kubaki na ufahamu wa mambo ya naendelea kima taifa kwa sababu ya naathiri maisha yetu kwa njia moja au nyingine.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari kathaa muhimu kila napotumia interneti. Kwanza, hutumia nyula imara za zenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba, na alama maalumu. Pia, siwezi kutumia nyula moja kwa akaunti zote kila akaunti huwa na nyula yake ya kipekee. Hii hupunguza atari ikiwa akaunti moja itaadhirika. Haitha, huwasha udhibitishaji wa hatua mbili pale inapowezekana ili kuongeza usalama. Pili, huwa makini napofungua barua pepe au viungo kutoka kwa watu nisiowafahamu. Sitabonyeza viungo vya kutiliwa shaka wala kupakua faili bila kuhakikisha chanzo chake ni salama. Pia, usasisha mara kwa mara programu na mfumo wakifaa changu kwa sababu masasisho mara nyingi uboresha ulinzi dhidi ya uthaifu wakiusalama. Vile vile kutumia programu za kinga virusi na kuepuka kuunganisha kwenye mtandao ya wifi ya uma bila ulinzi wa ziada. Kwa ujumla, ninajitahidi kuwa makini na kufahamu mbinu mpya za uhalifu wa mtandao ili kulinda taarifa zangu binafsi na faraha yangu.

Napenda zaidi kuamka na jua kuliko kulala mapema sana kwa sababu asubui huwa na utulivu na nguvu mpya. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kuanza siku taratibu bila haraka. Naweza kupanga ratiba yangu kufanya mazoezi kidogo au kunywa kinywaji cha moto huku nikitafakari malengo ya siku hiyo. Mwanga wa hasubui pia unifanya nijisikie mwenye hari na matumaini kanakwamba ninaanza ukurasa mpya. Hata hivyo ninaamini kuwa kulala mapema ni muhimu kwa hafya. Nisipopata usingizi wa kutosha, siwezi kuwa na umakini mzuri au kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hivyo, ninajaribu kuweka uiano mzuri nalala kwa wakati unaofa, ili niweze kuamka mapema bila kuchoka kwangu, jambo la msingi si tu kuamka najua au kulala mabali ni kuhakikisha napata muda wa kutosha wa kupumzika. Kwa jumla, napendelea kuanza siku mapema kwa sababu hunipa hisia ya udhibiti na mpangilio mzuri wa majukumu yangu lakini pia nathamini sana usingizi wa kutosha kwa ustawi wangu.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na nzuri ya kufanya mazoezi na pia kupumzika akili. Kutembea hunipa nafasi ya kufurahia mazingira yanayonizunguka, iwe ni mitaa ya mjini, bustani au maeneo asili kama vile milima na ufukwe. Napokuwa natembea huwa na muda wa kutafakari mambo mbali mbali au ata kupanga malengo yangu bila usumbufu mwingi. Faida nyingine ya kutembea kwa miguu ni kuboresha afya, kusaidia kuimarisha moyo, kuongeza nguvu mwilini na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, ni njia mzuri ya kutana na watu au kuzungumza na marafiki ikiwa tunatembea pamoja. Wakati mwingine, napenda kutembea pekee yangu ili kupata utulivu na wakati mwingine napenda kuandamana na mtu ili kufanya mazungumzo ya kawaida. Kwa ujumla, kutembea kwa miguu ni shughuli nayoidhamini kwa sababu haitaji vifaa maalumu na inaweza kufanywa karibu kila mahali. Njia rahisi ya kujali afya ya mwili na akili kwa wakati mmoja.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na pia mto, na kila moja lina uzoefu wake wa kipekee. Kutembelea ziwa hunipa hisia ya utulivu kwa sababu maji yake mara nyingi huwa tulivu na pana. Nakumbuka nilivyofurahia kukaa kando ya ziwa nikitazama mawimbi madogo yakigonga ufukwe taratibu. Hewa safi na sauti ya maji hunifanya nijisikie nimepumzika na kuondoa mawazo mengi ya kila siku. Watu wengi walikuwa wakivua samaki au kupiga picha jambo lililoongeza manthari ya kuvutia. Kwa upande wa mto, napenda mwendo wake wa maji unaotiririka kwa kasi zaidi. Kutembea kando ya mto hunipa hisia ya uhai na nguvu, hasaa ninaposikia maji yakipita juu ya mawe. Wakati mwingine watu henda huko kwa ajili ya kupiknik au kuogelea kutegemea na usalama wa eneo hilo. Kwa ujumla, kutembelea ziwa au mto ni njia nzuri ya kuungana na asili na kupata muda wa kutafakari. Maeneo haya hunikumbusha uzuri wa mazingira na umuhimu ya kuyatunza kwa vizazi vijavyo.

Wakati napohitaji msaada kazini, kwanza huwa naeleza tatizo kwa uwazi ili wengine waweze kuelewa hali yangu. Hii ni muhimu ili kuepuka mchanganyiko au makosa. Naweza kwasiliana na mwajiri, msimamizi au mwenzangu anayeweza kuwa na ujuzi au uzoefu wa kushugulikia tatizo hilo. Mara nyingi uuliza kwa heshima na kwa namna ya kuuuliza maswali yenye lengo la kupata mwongozo au ufafanuzi. Pili, napendelea kuandaa taarifa au mifano ya tatizo nalokabiliana nalo kabla ya kuomba msaada. Hii ufanya mazungumzo kuwe ya moja kwa moja na raisi kufuatilia. Wakati mwingine, nitatafuta raslimali kama miongozo ya kampuni, mafunzo ya mtandauni au makala zinazousiana hili kuelewa tatizo kabla ya kuliza msaada. Aidha, najaribu kuwa na msimamo wa kujifunza kutoka kwa msaada niliopewa. Badala ya kutagemea mtu mwingine kila wakati, huchukua mafunzo hayo na kuyatumia kutatua changamoto zinazofanana siku za usoni. Kwa ujumla, kuomba msaada kazini ni njia ya busara inayosaidia kuongeza ufanisi na kuimarisha uhusiano wakazi kwa kuonyesha ushirikiano na kutambua thamani ya marifa ya wengine.

Ninapenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu ambao hufanya nijisikie nyumbani na salama. Kwanza, napenda utulivu wake. Si eneo lenye kelele nyingi, hivyo kuna mazingira mazuri ya kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Pia, napenda jinsi majirani wanavyo salimu na kuonyesha urafiki wa kawaida. Hata kama si kila mtu tunafahamiana kwa undani, kuna heshima na mshikamano unaonekana. Vile vile, mtaa wangu unahuduma muhimu karibu kama maduka madogo, soko na usafiri wa uma. Hii hurahisisha maisha ya kila siku kwa sababu siitaji kusafiri mbali kupata mahitaji muhimu. Pia kuna maeneo ya wazi ambapo watu wanaweza kutembea au watoto kucheza, jambo linalo ongeza uhai katika jamii. Napenda pia kuona mchanganyiko wa watu wa rika na tamaduni tofauti, jambo linalofanya mtaa uwe na rangi na uzoefu mbalimbali. Kwa ujumla, nadhamini hisia za jumuia na usalama niliyonayo katika mtaa wangu, kwani hunipa utulivu wa moyo na mazingira mazuri ya kuishi.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio mara kadhaa na kila mara ni uzoefu wa furaha na maandalizi. Kwa kawaida, kununua tikiti kunahitaji kupanga mapema hasa pale Tukio linapokuwa na umaarufu mkubwa kama tamasha la muziki, michezo au maonyesho ya sanaa. Mara nyingi huwa nakagua tarehe wakati na mahali pa Tukio hili kuhakikisha ninaweza kuhudhuria bila matatizo. Kwa ununuzi, mara nyingi hutumia njia za mtandao kwa sababu ni rahisi na haraka. Kupata tikiti mtandaoni kunarahisisha kulipa na kuthibitisha nafasi yangu kwa urahisi bila kwenda sherehe moja kwa moja. Hata hivyo, wakati mwingine pia nimenunua tikiti uso kwa uso hasa pale nilipokuwa karibu na eneo la tukio na tikiti zilipatikana. Baada ya kununua tikiti, furaha ni kubwa sana. Hii ni kwa sababu najua nitapata nafasi ya kushiriki katika tukio liliopangwa, kuzungumza na marafiki au kufurahia burudani ya moja kwa moja. Kwa ujumla, kununua tikiti za tukio kunachangia matukio ya kukumbukwa na uzoefu wa kipekee wa kijamii.

Katika kazi yangu, natamani kufikia kiwango ambacho nakuwa mtaalamu anayeaminika na mwenye mchango wa maana. Sitaki tu kufanya kazi kwa ajili ya kipato, bali pia kuleta thamani halisi katika taasisi au jamii na yohudumia. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kukua kitaaluma ili niweze kushugilikia majukumu makubwa zaidi kwa ufanisi. Pia, ningependa kufikia nafasi ya uongozi siku moja. Kuwa kiongozi si tu kuhusu cheo, bali ni kuhusu uwezo wa kuhamasisha wengine, kusikiliza mawazo yao na kuwasaidia kufikia malengo yao. Nina amini uongozi mzuri hujengwa kwa mfano bora, mawasiliano wazi na maamuzi ya haki. Zaidi ya hayo, natamani kazi yangu iwe na athari chanya ya muda mrefu Ningependa kuwacha alama mzuri kwa ubunifu, nithamu na ushirikiano Kwa ujumla, nataka kufikia hatua ambayo nitajivunia safari yangu ya kazi Nikijua kuwa nimekua binafsi na kitaluma na nimechangia kwa namna fulani katika mafanikio ya wengine pamoja na yangu mwenyewe.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupanga mapema ili kuhakikisha napata mchanganyiko mzuri wa kupumzika, na kufanya shughuli ninazo zifurahia. Kwanza, huchagua mahali pa kwenda kulingana na aina ya likizo ninayohitaji. Kwa mfano, wakati mwingine napenda kwenda pwani au ziwa ili kufurahia asili, kuogelea, au kutembea kando ya maji. Wakati mwingine, natembelea mji au eneo lenye vivutio vya kitamaduni ili kujifunza na kupata uzoefu mpya. Pili, napanga ratiba ya shughuli zangu lakini si lazima iwe kamili. Napenda kuwa na muda wa kutosha wa kupumzika, kusoma kitabu au kutazama filamu bila haraka. Hii huniwezesha kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na hali pia. Napenda kutumia likizo hii kuungana na familia au marafiki, kushiriki chakula, kucheka na kuzungumza kwani hisia za uhusiano ni sehemu muhimu ya kustawisha akili na moyo. Haitha, napendelea kuepuka kazi au barua pepe za kazi kwa muda wa likizo. Hii huniwezesha kufikiria kidogo kuhusu mambo ya kila siku na kuzingatia afya yangu ya mwili na akili. Kwa ujumla, najistawisha kwa kupanga, kupumzika na kufurahia mambo madogo madogo ambayo huleta furaha na utulivu wa dhati.

Ninapenda kufuata timu za michezo hasa zile za mpira wa miguu kwa sababu michezo huniletea furaha, msisimuko, na mshikamano wakijamii. Timu ninazofuata mara nyingi ni zile zenye historia nzuri au wachezaji na waona ni wakipekee kwa ujuzi wao. Kufuatilia matokeo, mashindano na utendaji wa wachezaji kuna nifanya nijisikie nikiwa sehemu ya tukio hilo hata nikipitia kwanjia ya televisheni au mtandao. Pia, kufuatilia timu kuna nifundisha mambo kama ustadi wa ushirikiano, mbinu za kistrategia, na kuhimiza kushirikiana kama timu. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyofanya kazi pamoja kufanikisha ushindi na mara nyingine kushuhudia vishindo vya ajabu vinavyobadilisha matokeo ya mchezo kwa sekunde chache. Haidha, ninapenda kuungana na marafiki au familia wakati wa michezo, kushiriki mawazo na kujadili matukio ya mchezo. Hii huongeza mshikamano na furaha ya kijami. Kwa ujumla, kufuata timu za michezo ni burudani ya kipekee inayonipa msisimuko motisha na pia inanikumbusha umuhimu wa ushirikiano na kujituma kwa pamoja.

Ninapendelea mahali pa kimya zaidi kuliko pa kelele kwa sababu kimya huniwezesha kutafakari, kupumzika, na kuwa na umakini wa hali ya juu. Mahali tulivu hunipa nafasi ya kuondoa mawazo mengi yanayovuruga akili na kunisidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Napenda asaa pale ninapokuwa nikisoma kuandika au kufanya kazi zinazohitaji umakini. Kimya pia unisaidia kushughulikia isia zangu na kupanga mambo ya siku zijazo bila usumbufu wa kelele zisizo za lazima. Hata hivyo, napenda pia maeneo yenye kelele kidogo wakati ni burudani au sherehe. Kelele kidogo kutoka kwa watu wanaocheka au watoto wanaocheza inaweza kuongeza furaha na isia za mshikamano wa kijamii. Lakini kelele zisizo na mpangilio au zisizo na maana ufanya nijisikie kuchoka na kupoteza umakini. Kwa ujumla, nathamini mahali pa kimya zaidi kwa shughuli za kufikiri na kupumzika. Huku nikitumia maeneo yenye kelele kidogo kwa burudani na kushirikiana na wengine. Kimya unipa utulivu wa akili na nafasi ya kujipanga vizuri katika maisha yangu ya kila siku.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati na panga ratiba yangu kwa wangalifu na kuweka vipaumbele wazi. Kwanza, uwanza kwa kutambua kazi muimu zaidi ambazo zinahitaji kufanya mapema na zile zinazoweza kusubiri. Hii ufanya niwe na mpangilio unaeleweka na kuepuka kuchanganyikiwa au kuchelewa. Pia, ugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ambazo zinaweza kukamilika hatua kwa hatua. Chambo linalofanya kazi iyo iyonekane raisi na isio ya kuchosha. Pili, napendelea kuondoa vikozo vina vyaweza kunizuia kama vile kuondoa simu au arifa zisizo muimu wakati wakazi. Hiu iniwezesha kuzingatia kazi bila usumbufu. Aidha, nikikutana na changamoto au tatizo lisiloweze kana, huwa siogopi kuuliza msaada au kutafuta raslimali zinazo hitajika ili kuendelea haraka. Vile vile huweka muda maalumu kwa kila kipengele cha kazi na kutumia kipimo cha wakati hili kwa kisha sina kuchelewa. Maro nyingi ufanya ukaguzi wa maendeleo nikiwa katikati ya kazi kuoana kama niko kwenye njia sahihi ya kukamilisha kazi kwa wakati. Kwa ujumla kupanga kuweka vipa umbele kundoo sumbufu na kufatilia maendeleo njia na zotumia kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati.

Nahifadhi data yangu katika maeneo salama yanayodhibitiwa kwamfano kwenye computer zangu binafsi, seva zilizo salama mtandaoni na mara nyingine kwenye hifadhi ya wingu inayotegemewa. Ninapo hifadhi data mtandaoni huwa makini kwa kisha tovuti au huduma nazo tumia zina usalama wa kutosha kama nywele zenye nguvu, uthibitishaji watu hatua mbili na usimbaji fiche wa taarifa zangu. Hii husaidia kulinda taarifa binasi dhidi ya uvunjaji wa usalama au upotevu. Haitha, huwa na mfumo wakupanga data yangu vizuri, faili muhimu hupangwa kwa folders zenye majina yanaeleweka ili niweze kupata taarifa haraka na kuepuka kupoteza faili. Pia, nakagua mara kwa mara data nilio hifathi nikitafta zile zisizo hitajika hili kwa kisha nafasi ya hifathi haijazidi na mfumo unabaki kio na raisi kutumia. Vile vile napendelea kufanya nakala rudufu ya data muhimu kwenye hifathi tofauti kama diski ya nje au wingu ili kulinda taarifa zangu wakati wadharura kama kifaa kuharibika au faili kupotea kwa ujumla. Kuhifadhi data kwa usalama mpangilio na nakala rudufu ni njia inayohakikisha taarifa zangu ziko salama na zinapatikana wakati wowote ninapohitaji.

Sherehe yangu ninawapendeza zaidi ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Kwa sababu ni wakati wa kusherekea, maisha, kushirikiana na familia na marafiki na kufuraiya fura andogo za kila siku. Napenda jinsi sherehe inavyowezesha watu kuungana, kucheka pamoja, kushiriki hadithi na kuonyesha upendo kwa kila mmoja. Hii ufanya siku hiyo kuwa ya kipeke na kukumbukwa kwa muda mrefu. Pia, napenda sheree hizi kwa sababu zinatoa nafasi ya kufanya mambo na yopenda binafsi kwa mfano, napenda kupika au kushiriki chakula kizuri, kupanga mapambo madogo, na kusikiliza mziki unaofuraisha, hii uniwezesha kuonyesha ubunifu wangu, na kufanya siku hiyo iwe ya kipekee zaidi. Haitha, sherehe ya siku ya kuzaliwa pia unikumbusha umuhimu wa kushukuru kwa maisha na mafanikio madogo niliyoyafikia. Napenda kuona furaha kwenye uso wa wapendwa wangu na jinsi unavyoshirikia na kusherekea pamoja nami kwa ujumla. Sherehe hii ni mchanganiko wa furaha, upendo na utulivu wa kipeke unaonifanya nijisikie maalum na kusherehekea maisha kwa moyo wote.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni zile zinazomfanya awe na uwezo wa kuongoza kwa haki kuhamasisha wengine na kufanikisha malengo ya timu au shirika kwanza kiongozi mzuri lazima awe na mawasiliano mazuri, hii inamaanisha anapaswa kueleza maelekezo kwa uwazi kusikiliza mawazo ya wengine na kutuoa mrojesho wa kujenga ili kila mmoja ajue jukumu lake pili, Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uadilifu na haki, anapaswa kufanya maamuzi kwa msingi thabiti bila upendeleo au kiburi, ili kuunda mazingira ya imani na heshima, wafanyakazi wanapomuamini kiongozi wanajituma zaidi na kushirikiana kikamilifu. Aidha. Ushirikiana na wezo wa kuhamasisha wengine ni muhimu sana. Kiongozi mzuri anajua jinsi ya kuwa mfano wa kuigwa, kutoa motisha na kusaidia kila mmoja kukuza uwezo wake. Pia, ubunifu na ufahamu wa kupanga husaidia kiongozi kushugulikia changamoto kwa njia mbadala, na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa ufanisi. Kwa ujumla, kiongozi mzuri ni yule anayesimamia kwa haki, anawajali watu wake, anaelewa maamuzi yake na matokeo yake na anahamasisha kila mtu kutwa bora zaidi. Sifa hizi hufanya kiongozi kuwa wa kuaminika, mwenye mvuto na mwenye mafanikio.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali kwa sababu unaunda mazingira yenye usawa na unarahisisha kufanya shughuli mbali mbali bila kusababisha usumbufu. Mwanga mkali mara nyingi hufanya macho kuchoka haraka na mara nyingine uongeza joto kidogo katika chumba, jambo linaloweza kufanya mtu ajisikie afurahie. Mwanga wa kati kwa upande mwingine ni laini zaidi lakini bado unatoa kuona vizuri hivyo unachangia urahisi na utulivu katika mazingira ya kazi au ya kupumzika Haidha, mwanga wakati hufanya mazingira ya ndani ya chumba kuwa mazuri kwa macho na akili Napendelea kutumia mwanga wa kati wakati wakusoma kufanya kazi au hata kupumzika kwani unachangia umakini na faraja bila kelele za mwanga mkali. Pia, mwanga huu unafaa kwa hali za kielelezo kama vile kupiga picha au kupanga mambo ndani ya chumba kwa sababu haudhani rangi au maumbo. Kwa ujumla, mwanga wa kati hunipa hali bora ya kufanya kazi kusoma au kupumzika kwa muda mrefu bila kuchoka. Hutoa usawa wa kutosha kati ya mwanga wakutosha na utulivu wa macho. Na hivyo hufanya mahali pale kuwa rafiki kwa afya ya mwili na akili.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi, lakini napenda zaidi zile zinazohusiana na marafiki na shughuli za pamoja darasani. Nilipenda asa kipindi cha mchezo ya shuleni ambapo tulishirikiana timu kwa furaha na ushindani mzuri. Kushirikiana na wenzangu kwenye michezo kunanifundisha umuhimu wa ushirikiano na mshikamano na pia kunaboresha uhusiano wakirafiki. Aidha, nakumbuka mara nyingi tulipokuwa tukifanya majaribio ya kisayanzi au miradi ya ubunifu ambapo kila mmoja alijitahidi kutoa wazo lake na kushirikiana kufanikisha mradi. Furaha ya kuona mradi wetu ukifanikiwa au kupata matokeo sahihi ilikuwa ya kipekee. Shuguli hizi ziliunda kumbukumbu zinazobaki mda mrefu na mara nyingi tulicheka pamoja tukisherehekea mafanikio yetu madogo. Pia, nakumbuka furaha ya kushiriki katika sherehe za kitamaduni au maonyesho ya sanaa ya shuleni, ambapo kila mmoja alionyesha kipaji chake. Kila tukio lilikua fursa kujifunza jambo jipya, kuungana na wezangu na kuunda kumbukumbu nzuri za maisha ya shule. Kwa ujumla, kumbukumbu hizi zimenifanya nipende mazingira ya shule na kuthamini marafiki na walimu.

Napenda kula nje ya nyumba mara kwa mara hasa katika mikahawa, midogo, iliyo na mazingira mazuri na safi. Kula nje huniwezesha kubadilisha hali ya kawaida ya kila siku kupumzika na kufurahia chakula kwa mtazamo tofauti. Napenda hasa mikahawa inayotoa chakula cha kienyeji pamoja na vyakula vya kimataifa kwa sababu hunipa nafasi ya kujaribu ladha mpya na kufurahia ubunifu wa wapishi. Aidha, napenda pia kula katika maeneo ya hifadhi au bustani, hasa pale hali ya hewa ni nzuri. Kuchukua chakula nje huku nikitazama mandhari ya asili kunanipa utulivu na furaha ya kipekee. Wakati mwingine, kula nje pia ni fursa nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka na kufurahia muda wa pamoja. Vile vile napendelea mikahawa au maduka madogo yaliyo karibu na nyumba kwa sababu ni rahisi kufika na huchangia urahisi wa kupata chakula bila kusafiri mbali. Kwa ujumla, kula nje ya nyumbani ni burudani nafasi ya kufurahia chakula na njia ya kuungana na wengine katika mazingira mazuri.

Ninapo sherehekea siku kuu, napendelea kufanya mambo kadhaa yanayo ongezafuraha, mshikamana wa kijamii na utulibu wa familia kwanza, uwanza kwa kupanga mapema shuguli za siku hiyo ikiwa nipamoja na kupamba nyumba kidogo kuandaa chakula maalumu au kunungua vitu vidogo vya sherehe. Hii ufanya siku hiyo iwe maalumu na kipekea tofauti na siku za kawaida. Haidhaa napenda kushirikiana na familia na marafiki Kuta pika pamoja, kushiriki chakula, kucheka na kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku au kumbukumbu za zamani Hii uchangia mshikamano wa kifamilia na kunifanya nijisikiae sehemu ya jamii Wakati mwingine pia ushiriki katika shuguli za kijamii au sheree za mtaa kama michezo tamasha au sheree za kidini kulingana na sikukuu husika vile vile, napendelea kutumia sikuku hii kupumzika na kufikiria mafanikia ya mwaka uliopita pamoja na kueka malengo ya mwaka ujao. Kwa ujumla, kusharekea sikuku kwangu ni mchanganyiko wa furaha, utulivu na mshikamano wa kijamii, jambo linalongeza dhamani na furaha ya maisha yangu.

Napendelea rangi za ukuta ambazo zinatoa hali ya utulivu na faraja katika chumba kama vile rangi za samawati kijani cha nyepesi au beige. Rangi hizi hufanya chumba kuwa na mazingira tulivu, raisi kwa macho na yenye mvuto wa hali ya juu. Napenda asa rangi zisizo kali sana kwa sababu zinapunguza msongo wa mawazo na hufanya nikiwa ndani raisi kutafakari kusoma au kufanya kazi. Aitha, rangi za ukuta pia zinaweza kuathiri hisia zangu. Samawati huniwezesha kupata hali ya amani na utulivu, kijani hutoa hisia ya asili na nguvu na beige au rangi nyepesi za udogo, hutoa hali ya joto na karibu. Hizi rangi hufanya chumba kiwe na mtazamo mzuri na mara nyingine hufanya nafasi ndogo ionekane kubwa na yenye mwangaza wa kutosha. Pia napenda rangi zinazofanana na mapambo ya ndani ya chumba kama samani, mapazia na vioo ili kuunda mtindo mzuri na wenye mshikamano Kwa ujumla napendelea rangi tulivu nyepesi na zinazochangia hali ya furaha utulivu na urembo wa chumba.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni ule unaonipa furaha, motisha, au utulivu kulingana na hali yangu ya siku. Mara nyingi napenda mziki wa kisasa wa pop na R&B kwa sababu unalatha nzuri, midunda inayopendeza na mara nyingi unaujumbe wa isia unaoweza kuhusiana na maisha yangu. Mziki huu hunisaidia kupumzika au ata kuimarisha ari wakati wa kazi au mazoezi. Either napenda pia kusikiliza mziki wakiasili au wakimataifa kama vile jazz, reggae au afrobeat. Aina hizi za mziki uniwezesha kufurahia tamaduni tofauti, kujifunza maneno mapya au midunda ya kipekee na mara nyingi ufanya ni kue na motisha ya kubadilisha mwonekano wa maisha yangu ya kila siku. Vile vile wakati mwingine napenda mziki utulivu kama vile classical au instrumental hasa wakati wakusoma au kutafakari. Huu mziki ufanya akili yangu ipumzike na kuzingatia mambo muhimu kwa utulivu. Kwa ujumla napenda mziki unaochanganya furaha motisha na utulivu na nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndio, napenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha maalum. Mvua mara nyingi huniwezesha kupumzika, kutafakari, au kufurahia mazingira kwa mtazamo tofauti. Napenda haswa pale mvua inaponyesha taratibu ambapo sauti yake ya kutuliza na harufu ya udongo. Mvua ikigauliwa huunda mazingira mazuri ya kupumzika. Hali hii mara nyingi hunifanya nijisikie karibu na asili, na kunirudisha kwa kumbu kumbu nzuri za utoto au wakati wa familia. Aidha, ninapenda mvua kwa sababu huleta mabadiliko katika maisha kila siku. Wakati wa mvua, kuna fursa ya kuangalia anga, maua na miti inavyobadilika. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano na asili. Pia mvua hufanya chakula kuwa cha kipekee kama vinywaji moto au chakula cha moto Kinachofanya siku iwe ya kufuraisha ndani ya nyumba hata hivyo Napenda pia kuzingatia usalama wakati wa mvua kuepuka barabara zinazo hatarisha au maeneo yenye mafuriko kwa ujumla mvua ni jambo linalonifuraisha sana linachangia utulivu na huniwezesha kushirikiana na familia, marafiki na asili kwa njia ya kipekee.

Ndio, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi, haraka na rahisi kufuatilia. Kutumia simu kunanipa uhuru wa kununua bila kusafiri kwenda dukani, jambo ambalo linaokoa muda na nishati. Napendelea kutumia programu au tovuti zinazotegemewa na salama ambazo zinatoa chaguzi mbalimbali za malipo, kufuatilia order na kupata hakikisho la manunuzi mara moja. Aidha, nanunua vitu mbalimbali kwa kutumia simu, kutoka chakula, mavazi, vifaa vya elektroniki, hadi bidhaa za kila siku. Mara nyingi pia hupitia maoni ya watumiaji wengine ili kuhakikisha bidhaa ni bora na inafaa kwa mahitaji yangu. Kutumia simu pia ninaweza kulinganisha bei kutoka kwa wauzaji mbalimbali haraka, jambo linalosaidia kupata bei nzuri na punguzo, vile vile. Kununua kwa simu hufanya iwe rahisi kupanga mapema mahitaji ya nyumbani au maandalizi ya sherehe. Hata hivyo, huwa makini kuhakikisha niliweka taarifa zangu za kifedha kwenye mfumo salama na sio kushiriki nywila au taarifa binafsi kwa urahisi. Kwa ujumla, kununua kwa simu ni njia ya kisasa yenye urahisi na ufanisi, inayoongeza faraja na kurahisisha maisha ya kila siku.

Ninapojitambua kuwa nina udhaifu fulani kazini juchukua hatua za kushughulikia ili kuboresha ufanisi wangu wa maendeleo yangu binafsi Kwanza hufanya tathmini ya udhaifu wangu kwa uangalifu nikijua ni eneo gani linanizuia kufanikisha kazi vyema Hii inaeza kuwa ukosefu wa ujuzi fulani muda wa usimamizi au changamoto ya mawasiliano kutambua udhaifu kunanisaidia kupanga jinsi ya kulitatua kwa njia yenye matokeo. Baada ya hapo, huchukua hatua za kujifunza kwa mfano nahudhuria semina, mafunzo ya mtandaoni au kusoma nyaraka zinazohusiana na eneo ambalo ninaona linaishitaji kuboresha. Hii, husaidia kuimarisha ujuzi wangu wa kuondoa vizuizi vinavyoweza kuathiri kazi yangu. Aidha wakati mwingine unaweza kufanya kila kitu peke yako hivyo siogopi kuuliza msaada kutoka kwa wenzangu au msimamizi ushirikiano huu hufanya nidhamu ya kazi ibaki huku nikijifunza njia mpya za kuboresha udhaifu wangu Kwa ujumla nashughulikia udhaifu kwa utambuzi kujifunza na kushirikiana jambo nalinaloongeza ufanisi na maendeleo binafsi kazini.

Soma nililopenda zaidi shuleni lilikuwa sayansi hasaa fizikia na kemia kwa sababu lilinipa nafasi ya kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi na kuibua hisia ya udadisi. Nilivutiwa sana na majaribio ya darasani ambapo ningeweza kuwa na dhahania au nadharia ikitokea mbele ya macho yangu. Kujifunza jinsi vitu vinavyoshirikiana nguvu zinazofanya mabadiliko na mchakato ya kiasili ilikuwa ya kusisimua sana Aidha somo la sayansi lilinifundisha njia ya kufikiri kwa kina na kwa mpangilio Tulijaribu tatizo au swali fulani kisha kupata suluhisho kupitia majaribio. Kulinifanya nijisikie nimechangia na kuelewa kwa kweli jambo iliojitokeza. Hii pia ilinifundisha uvumilivu kwa sababu mara nyingine matokeo hayakuwa kama nilivyotarajia hivyo ilikuwa ni fursa kujifunza na kurekebisha mbinu zangu. Vile vile, niliipenda sayansi kwa sababu ilinisaidia kuelewa maisha ya kila siku, kutoka jinsi chakula kinavyopikwa, huwanga unavyosafirishwa, hadi jinsi nishati inavyofanya kazi. Kwa ujumla, soma hili lilinifundisha uchunguzi, ubunifu na umuhimu wa majaribio jambo lililonifanya niwe na msingi dhabiti wa maarifa ya kimfumo na kuelewa dunia kwa undani.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu una utambulisho wa kipekee wa kitamaduni na una hisia za kihistoria na kiasili zinazozuguza moyo. Muziki wa jadi mara nyingi una midundo ya asili, ala za kienyeji na maneno yanayohusiana na historia, maadili na maisha ya kila siku ya jamii. Kusikiliza muziki huu kunanirudisha kwenye historia ya kitamaduni na kunifanya nijisikie karibu na mzizi yangu ya tamaduni za kiasili. Aidha, napenda muziki wa jadi kwa sababu unahamasisha mshikamano wa kijamii. Mara nyingi hufanyika katika sherehe shughuli za kijamii au burudani za pamoja ambapo kila mtu hushirikiana kucheza kuimba au kufuata midundo ya ngoma. Hii hufanya furaha na mshikamano kuwa sehemu ya maisha na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine. Vile vile, mziki wajadi hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Midundo yake ya kimapambo na maneno yake yenye maana hufanya akili yangu ipumzike na kunipa hali ya amani. Kwa ujumla, napenda muziki wa jadi kwa sababu unachanganya utulivu, historia, utamaduni na mshikamano wa kijamii na nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kitamaduni.

Kila siku, natumia zana mbalimbali za kidijiti, ambazo zina rahisisha kazi zangu na maisha ya kila siku. Kwanza, hutumia simu ya mkononi kwa shughuli nyingi kama kuwasiliana kupitia ujumbe au barua pepe, kupata taarifa mtandaoni, kufuatilia kalenda, na hata kununua vitu mtandaoni. Simu pia hutoa burudani kupitia muziki, video, na ni zana muhimu ya kupanga shughuli zangu za kila siku. Pili, hutumia kompyuta kwa kazi zinazoitaji maandishi marefu, uchambuzi, au kufanya kazi kwa kutumia programu maalumu. Kompyuta huniwezesha kupanga hati, kuhifadhi data, na kufanya tafiti mtandaoni aidha, hutumia programu za ushirikiano kama zile za barua pepe, kalenda za mtandao na programu za timu ili kuhakikisha kuwa kazi za kikundi zinaendelea kwa usahihi na kwa wakati. Vile vile, mara nyingine hutumia kipengele cha kidijiti cha kusoma kwa sababu ni rahisi kubeba na kinafaa kwa kusoma kitabu hau hati wakati niko safarini. Kwa ujumla, sanaa hizi za kidijiti hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi, ya haraka na yenye ufanisi, uku nikitumikia kazi, burudani na mawasiliano.

Mara nyingi, ni natazama video mtandaoni kupitia majukuwa yanayojulikana na yanayotogemewa kama vile YouTube, Vimeo, au baadhi ya tovuti za habari na burudani. Hizi ni chaguo nzuri kwa sababu zinatoa video za haina mbalimbali kutoka elimu, habari, burudani, hadi ufundi na mafunzo ya kitaaluma. Napenda kutumia majukua haya kwa sababu yanarahisisha kupata video ni nazozipenda kurekodi au kueka alama ya video za kitarajio na pia kutoa mapendekezo kulingana na kile ni nacho kipenda. Aitha, mara nyingi utumia video kwa ajili ya kujifunza kwa mfano kuna mafunzo wa mtandaoni maeleza ya sayansi au uchoraji na ufundi wa mikono ambayo unisaidia kukuza ujuzi wangu. Pia, napenda video za burudani kama vile vichekesho filamu fupi au tamaduni za asili ambazo hutoa furaha na kupumzika. Vile vile, wakati mwingine hutumia video za mtandaoni ya kijamii kama Instagram, TikTok au Facebook lakini hua makini kuwakikisha chanzo ni salama na chakuaminika. Kwa ujumla, unatazama video mtandaoni kwa elimu, burudani na maarifa huku nikitumia majukwa yanayo julikana na salama kwa ufanisi.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa asubuhi ya baridi au baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha misuli na kuondoa uchovu wa mwili. Ninapomaliza kuoga mara nyingi huisi mwili, mwepesi na akili ikiwa imetulia zaidi. Hii hunifanya nijisikie nikiwa tayari kuanza siku mpya au kupumzika vizuri usiku. Aidha, kuoga kwa maji ya moto hunipa muda wa kutulia na kufikiria, wakati mwingine ni nafasi yangu ya pekee, ya kuwa kimya, kupanga mawazo, au hata kupata mwanzo mpya kuhusu mambo ninayofanya. Ni kama muda mfupi wa kujijali na kuupa mwili na akili nafasi ya kupumua hata hivyo. Najua kuwa si vizuri kutumia maji ya moto kupita kiasi kwa sababu yanaweza kukausha ngozi kwa hivyo. Najaribu kuthibiti joto la maji na mda wa kuoga ili kulinda afya ya ngozi yangu. Kwa ujumla napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu huniletea faraja utulivu na hisia ya usafi wa kina.